Malengo yangu ya kazi ambapo huu mwaka malengo yangu ya kazi ni mengi ikiwemo kukua ama kukoma kikazi yaani nizidi kufanya tafiti manake mahali nipo pia kunahitaji tafiti. Kunafanya utafiti mwingi na pia niweze pia kujua ama kuwa na uhusiano bora na ambao wateja hako ama wateja ambao ninao hudumia ndio kwa hivyo malengo yangu ya kazi ni kudunisha uhusiano mwema na wateja na pia kukua pia kitafiti na yani mbinu zangu za kufanya utafiti pia ziendelee wa bora na bora.

Ndio ndio nimewai kuiona bahari na pia nimewai nimefika baharini lakini kuogelea ndipo sijaogelea baharini. Kwa hivyo nimeona bahari hindi ambayo ipo mji wa mombasa ipo mji kwa mombasa. Kwa hivyo nimewai ona bahari nimewai kuiona nimewai kuwa kwa bahari ila kuogelea ndipo sijaogelea bado kwenye bahari.